Je, unapenda kutembea msituni? Naam, napenda kutembea msituni. Msituni kule kuna amani, mandhari ni mazuri, umezingiriwa na rangi ya kijani kibichi kutoka mwanzo hadi mwisho, unweza kuona wanyamapori, kama vile nyani, ambao hawawezi wakakumiza. Alafu hewa ni safi. Naamu, unapenda kutembea msituni.

Naam, hivi karibuni nimetembea katika hifadhi kuu ya Masai Mara, ambayo ni hifadhi maarufu sana ya wanyamapori hapa nchini Kenya. Inajulikana kwa manthari yake, ya miti mingi inayo sambaa kama madoa, na mamilioni ya wanyama wanao hama kila mwaka, hasa wakati wa uhamaji mkuu. Jinalake linatokana na wamasai ambao ni wakazi ya asili wa eneo ile, na mara maana yake ni madoa kwa sababu ya miti na vichaka vinavyo pamba mazingira.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kupitia njia mbalimbali, kwa mfano, kuna mazungumzo ya ana kwa ana, kuna simu, video, mawasiliano kwa makundi, barua pepe, ujumbe wa papo hapo, na mikutano. Mawasiliano haya haswa hulenga, kueleza mawazo wazi, kusikiliza kwa makini, na kujenga uhusiano imara kati ya wafanyakazi.

La hasha, siishi mahali ambapo nilizaliwa. Nilizaliwa kijijini, nikalelewa mle, lakini nilihama kijijini nilipofikisha umri wa miaka kumi na minane hivi. Ni jambo la kawaida, wanarika wengi huhama kijijini kuja mjini ili kutafuta namna ya kuboresha maisha.